Hili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hutumia orodha ya mambo ya kufanya ama majukumu yangu kulingana na umuhimu wake. Napenda pia kutumia mbinu ya kufanya kazi kwa muda maalumu na kisha kupumzika kidogo ili kueka akili yangu ikiwa na nguvu. Hii inamaanisha kuepuka usumbufu na kuhakikisha namaliza kazi zangu kwa wakati na ubora wa juu.

Malengo yangu makubwa ni kuendelea kukua kitaaluma na kukua mtaalamu katika nyanja yangu ili nitoe mchango chanya kwenye jamii. Natarajia ku kuchukua nafasi ya uongozi siku zijazo ili niweze kuongoza timu na miradi mkubwa kwenye tija. Kwangu mimi kujifunza ujuzi mpya kila siku ndiyo siri ya kufikia mafanikio ya kudumu katika kazi yangu.

Ili kujikinga na jua kali mimi upendelea kuvaa kofia na miwani ya jua ninapokuwa nje na pia hutumia mafuta ya kujikinga na mionzi ya jua ninahitaji kunywa maji mengi ili kuweka mwili wangu kuwa na unyevu wa kutosha na wakati mwingine mimi hutafuta kivuli au kutumia mwavuli hizi hatu hunisaidia kuepuka madhara ya ngozi yanayosababishwa na jotokali la mchana.

Ndiyo, mimi huvaa miwani mara kwa mara, hasa ninapotumia kompyuta au kusoma kwa muda mrefu ili kulinda macho yangu ya sichoke. Inanisaidia kuona vizuri zaidi na kupunguza maumivu ya kichwa yanayo tokana na mwanga skrini. Ingawa, sivai wakati wote, nimegundua kuwa nikifaa cha muhimu sana kinachofanya kazi zangu za kila siku ziwe rahisi na zenye faraja.

Ndiyo, mimi napenda sana mvua kwa sababu inaleta hali ya hewa na ubaridi na utulivu wa kipekee. Napenda harufu ya ardhi baada ya mvua na sauti yake inaponisaidia kulala vizuri na kusoma kwa umakini. Pia mvua ni baraka kwa mazingira yetu kuwa inasaidia mimea kukua na kuifanya nchi iwe ya kijani na yenye kupendeza.

Mimi hujifunza, upenda kujifunza mambo mapia kupitia kusoma kwa vitabu na kutazama video za mafunzo mtandaoni. Pia mimi ni muumini wa kujifunza kwa vitendo. Hivyo, hujaribu kutumia ujuzi mara kwa mara kwenye kazi zangu. Kuskiliza uzo kuskiliza uzoefu wa watu wengine na kuuliza maswali ni njia nyingine ya muhimu inayosaidia kupanua upia kuelewa wangu na kunipa mitazamo tofauti kuhusu ulimwengu.

Nguvu zangu za kazi kuu kazini ni uaminifu, umakini na uwezo wa kutatua changamoto kwa haraka. Mimi ni mtu ninaependa kishirikana vizuri na wenzangu ili kufikia malengo ya kutimuna. Nini uwezo wa kubadili kulingana na mazingira mapya ya kazi pia ninajivunia uwezo wangu wa kupanga muda vizuri. Jambo linalo nisaidia kukamilisha majukimu yangu kwa ubora bila kuchelewa.

Napenda sana kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kuelezea furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Napenda midundo ya asili na mizuki ya kisasa unahamasisha kuchangamisha mwili na kufuata midundo. Kwangu mimi kucheza ngoma sio burudani tu bali ni ya ina ya mazoezi yanayofanya kufanya moyo ue na furaha na kuleta watu pamoja katika sherehe.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza historia kwa sababu inasaidia kuelewa asili yetu na jinsi ulimwengu ulivyobabadilika hadi kufikia, hapa tulipo, kusoma kuhusu matukio kusoma kuhusu matukio ya zamani na maisha ya watu mashuhuri yananipa motisha ee na mafunzo ya hekima.

Jambo la kwanza ninalofanya, ninapoanza kazi ni kupanga kipaumbele cha majukumu yangu ya siku. Huwa nakaguwa orotha yangu ya kazi barua pepe ili kubaini ni mambo gani yanaitaji kushugulikiaje wa haraka zaidi. Hii inanisaidia kuwa na mwelekeo wa wazi, kupunguza msongo wa mawazo na kuakikisha kuwa natumia muda wangu kwa ufanisi mkubwa tangu dakika ya mwanzo.

Mwandishi ninayempenda sana ni Shaban Robert kwa sababu ya umahiri wake wa lugha ya kiswahili na jinsi anavya igusia maadili ya jamii. Pia na mvutio na chunia achebe kwa kazi yake ya Things Fall Apart ambayo inaeleza utamaduni wa Afrika kwa kina. Kusoma vitabu vyao kuna nipa mtazamo mpana wa maisha, hekima na kunisaidia kuboresho uwezo wangu wa kufikiri na kuandika.

Mimi huhifadhi data zangu kwa kutumia mfumo salama ya wingu kama Google Drive. Kwani inaniruhusu kuzifikia popote nilipo. Pia, kwa taarifa muhimu sana mimi hutumia deski ngumu ya nje. Kwa nakala za akiba ili kuhakikisha usalama wa ziada. Hatua hizi hunipa amani na wamoyo nikijua kuwa kumbukumbu na kazi zangu zikos alama dhidi ya upotevu.

Ndio, napenda sana kupika. Hasaa pale ninapopata nafasi na kujaribu mapishi mapya kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwangu mimi, kupika ni sanaa ya njia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Huwa na furahi zaidi ninapowaandalia marafiki au familia yangu chakula kitamu. Kwani kuona wa kifurahia mlo niliotayarisha kunanipa uridhiko mkubwa.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatuwa zilizopo na kutambua maeneo yenye ucheleweshaji. Hua naomba maoni kutoka kwa timu yangu na kutumia teknolojia au zana za kidigitali ili kurahisisha kazi na zinazojirudia. Lengo langu la kuondoa vikwazo visivyo na vialazima ili kuongezea ufanisi, kupunguza garama. Na kuakikisha kuwa kila mtu anafanya kazi kwa urahisi zaidi na kufikia matokio bora.

Mimi hufuata zaidi timu ya taifa ya mpira wa miguu kwa inananipa fahari ya kitaifa na kuleta umoja. Pia napenda kufuatilia vilabu vikubwa vya ndani na nje ya nchi ambavyo vina historia ya ushindi na nidhamu ya mchezo. Kwangu mimi mchezo ni zaidi ya ushindi ni kuhusu juhudi ushirikiano na ari ya kupambana hadi dakika ya mwisho jambo ambalo linavutia sana.

Kwa kawaida mimi hujaribu kulala kwa saa saba hadi nane kila siku. Naamini kuwa kupata mapumziko ya kutosha ni muhimu sana kwa ajili ya afya na akili na mwili. Kwani hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na umakini wa kutosha kukabiliana na majukumu ya siku inaofuata. Ratiba mzuri ya kulala ndiyo siri yangu ya kuwa na ufanisi na mhemko mzuri kazini.

Kwa sasa sina ndege wa kufugwa nyumbani lakini nawapenda sana ndege kama kasuku kwa sababu ya akili na uwezo wao wa kuiga sauti. Ingawa kufuga ndege kunaitaji muda na uangalizi wa karibu nafuraia zaidi kuwaona ndege wakiwa huru kwenye mazingira yao ya asili wakicheza na kuimba. Labda huko mbeleni ninaeza kuifikiria kuwa na mmoja kama rafiki wa nyumbani.

Mimi napenda zaidi chai hasa ile ya rangi yenye viungo kama tangawizi aumdalasini. Chai inanipa hisia ya utulivu na faraja hasa wakati wa jioni au asubuhi kukiwa na baridi. Ingawa mimi si mnywaji mkubwa wa wakati mwingine nafurahia harufu yake nzuri. Lakini chai bado inabaki kuwa kinywaji changu nambari moja cha kila siku.

Mimi hujilinda kwa kutumia kutumia passwords imara na tofauti kwa kila account. Na kuwasha uthibitaji kwa two-factor authentication kila inapoezekana. Pia mimi ni muangalifu sana kutobonyeza viunganishi nisivyovijua na kuhakikisha kuwa program zangu zote zimesisishwa. Elimu ya mara kwa mara kuhusu mbinu za mpya za walagai wa mtandaoni usaidia ku kukaa salama na kulinda taarifa zangu kibinafsi.